Chakula gani unachopenda kula jioni? Mimi hasa napenda kula chakula cha wali, kabeji, na nyama ya ngurue. Hasa hasa mchele yenyewe inachemshwa kwa maji na chumvi na inatiwa mafuta kidogo linachemka likiwa hivyo. Kisha unakaranga kabeji yako na karati na kitunguu hasa hasa. Inakua kama imeiva hajaiva, kisha unatia nyama la ngure yenyewe inakua fry yaani inakua kama halina supu, unasikia ladha la chumvi hiyo kilichoandaliwa kitunguu nyany haha sasa chenyewe ni kitamu sana kwa kuwa hukuwa na harufu mzuri na inakupea ladha tamu. Mimi hasa napenda wali. Wali kabisa itaishi kuwa chakula ambacho ninachokipenda ikifuatwa na cabbage na nyama la ngurue, ah da, inafurahisha sana.

Michezo ambayo ninapenda sana kutazama, tutaanza na unaweza kushiriki ni michezo gani ninayopenda kutazama? Mimi napenda kutazama michezo ya soka, mpira wa miguu. Unanifurahisha sana. Soka yenyewe, kushangilia ukiwa na watu, mara unapata ghafla unashtuka. Hii itaingia, bao haitaingia, mara onaona mpira yenyewe haijaingia kwenye goli. Mara nyingi inababaisha sana. Labda unaweza kueleza kwa nini unaipenda mchezo. Mchezo hii nimekuwa nikiutazama tangu nilipokuwa mdogo sana. Yaani, tangu nilipokuwa katika darasa la tano au la sita hivi. Nilikuwa naona na kaka zangu wakubwa, ambao wameishi kunifurahisha sana kuhusu mchezo. Na hivo ndo nilianza kulipenda nikapata kutaka kujua sana kuhusu. Na michezo ambao wa kushangaza niliotazama ni ambao unaitwa mchezo huu wa wa kuendesha baiskeli milimani ni mchezo huo huo unaonishtua sana kwa kuwa milima hiyo huwa milima mirefu, mingine mabonde, mengine mawe mengi na miiba. Miti ndogo ndogo ambayo inakatakata mtu njiani. Mimi, hiyo mchezo ulinishangaza sana, hadi wa leo sijawahi kusahau. Na mchezo mwingine ningependa kueleza ni wapi napenda kutazama nikiwa na familia yangu mzima ama nikienda kutembelea. Shangazi wangu kwake yeye sasa ako na chumba cha kuonea mipira yaani ako na chumba kubwa ambalo linaweza jaa watu karibu ishirini uko ndo naweza penda sana kwenda kutazama michezo. Na unahusu nini wakati nayatazama unahisi nini na wanahisi na wanahisi burudiko la furaha sana. Yaani, umewahi kujipata unapata furaha, mshangao na kukasirika? Mawazo, yaani mtu anahisi tofauti tofauti, akijiuliza ipi itakuwa, ipi itakuwa. Lakini wakati goli linapoingia, unasikia, "Ba, da, raha tupu!"

Kitabu hasa ninachokipenda kabisa ni hadithi, yangu ni hadithi hadithi hasa nili nilikisoma nikiwa katika shule ya sekondari ninapo nilikuwa nime enda kwenye kwenye shule nikapata kukona kabati imejaa vitabu na nikauchukua moja ilikuanga hadithi za watoto mimi nikachukua nika anza kusoma kwanza kusoma mimi ilikuja kunifurahisha juu hii hadithi yenyewe ilikuwa kusu mapenzi ilikuwa kuhusu mwalimu na mfanyi kazi wa shule walio kuja kupendana lakini mwalimu mwenyewe alikuwa metoka kutoka umarekani kuja kufanya kazi iliku kuja kufunza mmoja wa watoto nchi moja ya Afrika. Hasaa kitabu hiki kilinifurahisha juu kwa kuwa ikona upendo wa hali ingine sijai fikiria na sijai dhani inaweza kuwa kwangu ilikuwa inakaa inakaa muhimu sana, ilikuwa inakaa inaguza mtu sana roho na hakuna mtu aliye nishauri ni some nilipata tu hivo kwa ghafla yaani ninatembea tembea naona kabati imejaa vitabu ni kaamua hii inakaa kunifurahisha nikachukua ni kaanza kusoma na kitabu hiki hasa nilijipata nimesoma karibu mara tatu yaani ninasoma ni nawaza nasema hii kitu ni mzuri ni karudi tena kwa hiyo kitabu nikasoma hadithi ikanifurahisha na ningeshauri watu waisome inaitwa inaitua aji. Nikuhusu walimu, hebu nitafanya utafiti nijue ni kitabu gani juu, kitabu hiko kilinu furahisha sana na pia kuna kitabu ingine inaitwa Goat matata, Goat matata ni hadithi ya kitambo, hadithi ya watoto chekechea na Goat matata ni kitabu changu cha pili nachopenda kusoma na ni hadithi na pia naweza shauri watu wa isome.

Naam, mimi napenda kutembea msituni, juu msituni ni baraka kutoka kwa mola. Misituni ni ni moja ya, acha niseme ya mimea, mungu alizozitengeneza wakati, wakuumba dunia, kulitengeneza kila kitu, na msitu wenyewe mimi na juwa husaidia, wanadamu, wanyama, yani mti ni muhimu. Msitu wenyewe, juu huanza kutoka kwa mti moja, ni muhimu sana. Ju msitu yenyewe huleta mvua hutuma mahali pakuwe panaka vuzuri yani panavutia hiyo rangi ya kijani kibiche huwa mzuri sana ju pia msitu hii yenyewe ni nyumba ya wanyama kama ndege unaeza pata pia kukona chui huko inalala ama unapata pia kukona nyoka ama unapata pia kukona wadudu wadudu kadha wanapoishi msituni na msitu yenyewe pia kama unaonaiko msitu hakuwezi kosa kuna mahali kukona mto wa maji ama kukona ziwa ama kuko na bahari karibu nayo juu msitu yenyewe hukuwa mzuri humpa mtu utulivu huwa rembo hasa hasa.